Msafara wa magari leo ni mzito sana, nitachelewa labda dakika ishirini Lazima nimpigie mwenye kiti barua ni mwambie nitachelewa njia hii ya kila siku inakuwa ya kushindana watu wengi wanaenda kazini saa moja, je kuna njia nyingine zaidi ya ufupi Nadhani kama niondoke ya mapema dakika thelathini, nitaepuka msongamano kesho nitajaribu hiyo njia, leo naendesha redio, sikize mziki ili niwe na subira Hali hii ni ya kila siku lazima nijifunze kustahimili.

Nimepata kitabu kipya tangu wiki mbili bado zijasoma nimekuwa na shughuli nyingi leo nitachukua muda kusoma angalau kurasa kume Kitabu kinazungumzia historia ya nchi yetu ni muhimu kujua napenda kusoma jioni kabla ya kulala moyo wangu unatulia magazeti nasoma asubuhi Lakini vitabu ni kwa jioni mtoto wangu watoto wangu wanaona ninapenda kusoma na wanaanza kupenda ni tabia nzuri kuwapa Maktaba ya karibu ina vitabu vingi nitakwenda wiki ijaya kusoma kunafungua akili kujua mambo mapya.

Mwalimu alipigia jana, anasema mtoto wangu hana kazi ya nyumbani Jee ni kweli Lazima nizungumze naye leo, yeye anasema amefanya kazi zote, lakini mwalimu anasema la tofsuti, ninaitaji kuelewa nini kinaendelea Labda anacheza sana, anasahau masomo, nitamweleza umuhimu wa kufanya kazi ya shule kwa wakati elimu ni ufunguo wa maisha mazuri bila elimu utakuwa na shida baadaye Nitakaa naye kesho jioni tuangalie kazi zake pamoja Ntamsaidia kama hana uelewa Watoto wanahitaji msaada wa wazazi sio lawama tu.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

Barua pepe zangu ni nyingi sana. Nimepokea mia moja leo tu. Je, niziseme zote. Nyingi ni matangazo tu sio muhimu. Ntazifuta bila kusoma. Lakini kuna kathaa zinaitaji majibu ya haraka. Itachuja kwanza niangalie zipi ni muhimu. Zile kutoka kwa meneja na wateja kwanza. Ntazijibu moja kwa moja. Zingine nitaazimia kwa baadaye. Ninaitaji mfumo bora wa kusimamia barua Labda nitatengeneza folder, nipange kwa aina barua lizi zilizobaki nigeweza kutuma jibu moja kwa wote kazi inachukua muda mwingi sana Nathani saa mbili kila siku ni kwa barua pepe tu.

Leo lazima niende kutembea, nimekaa sana nyumbani wiki hii. Mwili wangu unahitaji mzozo, nitakuenda uwanjani karibu na nyumba Kuna njia nzuri ya kutembea huko ina miti mingi. Nitachukua maji nisikauke. Labda nitakutana na jirani zangu, tunaweza kutembea pamoja. Mazoezi ni muhimu kwa afya ya moyo na mwili mzima Nilijaribu kuenda asubuhi lakini sikuamka mapema. Nadhani jioni ni wakati mzuri zaidi kwa ku mtafanyalki hivi wiki nzima nitengeneze tabia nzuri.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

Nina programu nyingi sana kwenye simu yangu Jie, ninazitumia zote Nadhani nusu tu Nizifute zile sizitumii, zinachukua nafasi Programu ya mawasili ya mno ni muhimu, nitunze Programu ya ramani pia ninaitumia kila siku, inanisaidia kupata njia Programu za michezo Jee, zinafaa, labda moja au mbili tu kwa burudani, nizifute zingine nina gani, zaaina moja. Ntaweka moja tu. Mara zaidi programu ya bengi ni lazima. Nalipisha bili na kuangalia pesa. Nadhani itaweka programu kumi tu. Simu itafanya kazi yaraka zaidi bila kuchelewa.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

Wikendi inakuja nifanye nini siku ya jumamosi labda niende sokoni kununuwa mahitaji ya nyumbani au nipumzike tu nyumbani nisome kitabu nina kitabu kimoja sijasoma tangu wiki iliopita familia wangesema tuende ziara kwa bibi Hatujamwona kwa muda hiyo ni wazo nzuri tutachukua zawadi kidogo labda matunda au mkate nadhani tutafurai muda pamoja lakini naomba tupumzike pia tumekua na kazi nyingi nitawaza mpango mzuri turidhike wote.